Kila mtu ana namna yake ya kuanza siku, lakini jambo moja ni muhimu sana kinywaji unachokunywa unapoamka. Swali langu ni kinywaji gani ninachokipenda kunywa asubuhi. Watu wengi upenda kuanza siku kwa kikombe cha chai ya moto, hasa chai ya maziwa yenye viungo kama tangawizi au iliki. Wengine hawawezi kufanya kazi bila kahawa chungu ili kupata nguvu. Kwa upande wangu, mimi upendelea kunywa maji ya uvuguvugu kwanza inasaidia kuamsha mwili na kuleta uchangamfu. Baada ya hapo, glasi ya juisi baridi ya machungwa ni chaguo langu bora hasaa wakati wa joto. Kinywaji cha asubui, kinaeza kubadilisha hali kuwa kwa siku nzima. Je wewe ni mtu wa chai kahawa au labda unapendelea maji tupu.